Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye njokofu. Nini mnunuwa jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi na wanazi. Nitahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niendee ugali ya uwari. Nathani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha mzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Ntapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.